Napenda sana kupanda milima, kufikia sasa nimeipanda milima miwili. Mlima kwanza ni milima wa Elgon, mlima ambao nimepanda pia ni mlima Kenya. Ni kitu ambacho kina nipa utulivu, unapokuwa kule juu milimani huwa umetulia, mwili umetulia, roho pia ikatulia. Kuna uoga flani mzuri baridi inapokupiga. Basi nathani ni baadhi ya vitu ambavyo ninapenda sana kuvifanya hata ingawa sizifanyi mara kwa mara kwa sababu ya ukosefu wa muda na hela na vitu vingi.